Wakati ninahitaji msaada kazini, napenda kuaanza kueleza tatizo langu kwa uwazi, kwa wenzangu, au kwa mkuu wangu. Hii hunisaidia kupata muongozo sahihi na mbinu bora za kutatua changamoto. Pia, hufanya jitihada kusikiliza maoni na mapendekezo ya wengine, na kujaribu kutumia msaada huo kikamilifu ili kuwakikisha kazi inakamilika kwa uwazi.

Uzoefu wakazi ambao umenifudisha zaidi ni pale ninaposhughulikia na miradi ya chagamoto kubwa chini ya muda mfupi, uzoefu huo umenifundisha umuhimu wa kupanga muda vizuri, kushirikiana na wenzagu kwa ushirikiano na kushughulikia matatizo kwa utulivu.